Aina gani ya keki unayo ipenda? Mimi napenda keki aina ya vanilla kwa sababu hiyo latha ya vanilla ndiyo ninayo itaka kuihisi navyo nikiikula iyo keki hiyo harufu inapendeza sana kabisa lakini pia ninaeza pendezo na keki ya strawberry kwa sababu strawberry inanukia vizuri lakini haswa ninaeza pendelea vanilla kabisa.

Je, unapenda kusikiliza radio? Kusema ukweli la hasha. Kwa sasa sipendi kusikiza radio kwa sababu kusikiza radio ni kitu imepitwa na wakati. Labda kama ninasikiza wimbo, yenye nitaeka wimbo yangu kwa ufa, kutumia memory card, naeka wimbo kwa speaker, nasikiza nayo wimbo. Lakini kusikiza radio kama matangazo Iyo ni kitu ilipitwa na wakati na hata huwa siskizi tena.

Mchezaji naye mpenda anaitwa Lionel Messi. Kabisa anaitwa kama Messi. Huyo ndo mwenye ninaeza sema ninapenda kwa sababu anajua si kujua tu kucheza peke yake lakini yeye si mchoyo kwa mpira. Anayeza patia mwenzake mpira afunge bao lenye yeye mwenyewe angeza kufunga. Lakini si ati ni mchoyo na anajua kucheza anajua kutafuta mpira Kujitafutia Anyanganye wenzake watu wengine mpira apatie wenzake na pia ana mbio na ana bidii sasa napendezwa na iyo.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Kwa sababu hii kazi, ukienda kuosha vyombo, unapata vyombo labda zina mafuta. Sasa lazima kwanza uzipake sabuni, uzisugue. Ndivyo tena uzikamue, ndiyo tena sasa urejelee kuziosha vizuri sasa, ndiyo tena ukamue. Inachukua muda mrefu, na pia unashinda umeshika maji. Hio ndo kazi sipendi kamwe.

Mimi kwangu sipendi kupiga picha kamwe kwa mwaka naeza piga picha kama mara tatu ama mara nne kwa sababu mimi si mtu wa kupenda kuweka picha yangu mtandaoni Mimi ni mutua kupenda kujificha jificha ya sasa mimi si mtu wa kupenda kujionyesha sana kwa so kwa hivyo si rahisi nipige picha kwa sababu hata nikipiga si rahisi nitumie kwa hivyo sipigi picha vile kwa mwaka kama mara Mara tatu kama nimeenda sana mara nne na hivyo ni saa zingine kama nimelazimisha Nimelazimisha ndiyo nifike hiyo mara nne.

Kusema ukweli la hasha, mimi sipigi kura kamwe kwa sababu mimi huona kama viongozi wenye watakuja kutangazwa kama washindi, hukuwa walishachaguliwa na watu wenye wanaongoza nchi nyuma ya serikali, wale watu wamejificha nyuma ya serikali wanaongoza nchi. Saso hao wanakua washaamua ni nani atakuwa kiongozi Hata mkienda kupiga kura mnapiga tu kura kuonekana ya kura zilipigwa kidemokrasia Lakini maamuzi yalishafanywa na walishajua ni nani atatangazwa mshindi Sasa naona ni kama hakuna haja ya kupiga kura kamwe.

Mimi haswa napenda kahawa kwa hiyo arufu yake inanivutia tuu. Nikinusia hiyo harufu yake naweza ifuata kutoka mbali. Naweza tumia hata kahawa yenye haina maziwa ama yenye ina maziwa. Bora tukahawa. Sia tisipendi, sia tisiezi kunywa chai naeza ikunywa. Lakini kwa hizo mbili zikiwekwa pamoja napendelea kahawa kabisa kuliko chai.

Programu ninayoitumia sana kwa simu ni hii kikokoto ama kwa kimombo ya itwa calculator. Naitumia sana kwa sababu hesabu sikitu ninajua vizuri vile. Sasa na na biashara yangu kwa kazi yangu sana sana ninafanya kuhesabu vitu kama pesa. Mara mingi najipata na naitumia kwa kuhesabu, kwa sababu siijui. Sihezi taka kujisumbua kiakili kuhesabu na kikokoto inaeza nisaidia kuhesabu. Sasa hiyo nina yeka tu hapo karibu kwa kwa simu hapo mbele kwa sababu naitumia sana.